Napenda kuoga na maji moto kwa sababu huku kwenye nakaa Nyeri ni karibu na mulima, mulima Kenya. So sasa kuna venye kuna baridi mingi sana asubuhi. Sasa inabidi umeoga na maji moto. Juu, hiyo maji inakuwa baridi sana ya mfereji kuoga na maji baridi inakuwanga inakaa ni kama barafu. Sasa inabidi umeoga na maji moto. Sasa mimi kila siku huwa naoga na maji moto.

Hiyo nayo kazi ya kujitolea nimefanya mara kadhaa. Kujitolea kwa kanisa Nimejitolea. Tukaenda kufanya kazi ya kufyeka kujenga kanisa. Hiyo nayo nimejitolea mara kadhaa. Kazi ingine nimejitolea ni ile kutembelea watoto wenye hawana wazazi. Kule children's home hiyo nayo nimejitolea. Tukaenda tukawapelekea vitu za kujisaidia vyakula manguo sasa hiyo nayo naweza sema nimefanya.

Gps nayo hukua mzuri kwa sababu unajua saa hizi gps kiko kila mahali kwa sababu ya google map unafunguria simu unawasha gps na inajua kila mahali na ni ngumu sana ikupoteze sasa kama mimi huwa naitumia sana nikienda. Nikienda sides za Nairobi unajua nairobi kuna kumejengwa sana manyumba ni mingi sasa unapata mtu kama ni biashara unataka kuenda kununua kitu kwa duka. Iko pahari katikati kwa ghorofa tena. Iko juu sasa unapata anakupea tu gps unafuata unafuata inakupeleka mpaka hapo. Na GPS ni ya usaidizi sana.

Mimi napenda kuongea sana kuliko kuandika. Zababu ukiongea kama ni ujumbe unataka kupasha. Kuongea nayo unaisema kutoka kwa roho yako. Unai unaitoa kwa raho yako unambia mtu. Lakini kuandika kuna venye mako maa. Kuna venye maneno huwa ina inezabadirika. Hamu kue unakosa maneno mzuri ya kuandika. Ili utoe iyo, iyo kitu uko kwa roho. Lakini ukiongea, unakuwa ni wewe.